Napenda sana jinsi shirika langu linaweka kipaumbele kwa watu na ushirikiano. Kila mtu anaheshimiwa kwa mawazo yake na hilo hufanya mazingira ya kazi yawe ya amani na ya kuvutia. Napenda pia jinsi uongozi unavyokuwa wazi katika mawasiliano. Ukitoa nafasi kwa sisi kuuliza maswali na kutoa maoni bila hofu. Shirika linadhamini ukuaji wa wafanyikazi na kutupatia mafunzo na fursa za kujifunza. Jambo linalonifanya nijisikie kudhaminiwa. Pia kazi inafanywa kwa mpangilio tukiwa na malengo yanayoeleweka na timu inayosaidiana. Kwa ujumla, ninathamini utamaduni wa kuheshimiana wazi na kujishughulisha pamoja ili kufanikisha malengo ya shirika.

Napenda kudaribu teknolojia mpya kwa sababu hunifanya nijifunze mambo mapya na kuboresha maisha yangu ya kila siku. Ninapokutana na kifaa au programu mpya huwa na hamu ya kujua jinsi kinavyofanya kazi na kama kinaweza kurahisisha kazi zangu au kuongeza ubunifu. Teknolojia mpya hunipa nafasi ya kuendana na dunia inavyobadilika kwa kasi na mara nyingi hunisukuma kufikiria kwa njia mpya. Hata hivyo, huwa makini kuchagua teknolojia ambayo ni salama na ya kuaminika kabla kuitumia. Kwa ujumla, kujaribu teknolojia mtu ya kunanifanya nijisikie huru, kisasa, na tayari kukabiliana na changamoto za kidigitali za kila siku.

Nimewahi kulima mara chache na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Nilipanda mimea midogo kama mboga na maua kwenye bustani ndogo nyumbani. Kulima kunanifundisha uvumilivu kwa sababu mimea inahitaji muda, maji na matunzo ya mara kwa mara hili ikuwe vizuri. Pia kunanifanya nijue umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wengine pale ninapohitajika. Nilifurahia kuona mbegu zikitoka na kukua mimea yenye afya. Jambo lililonipa furaha kubwa. Uzoefu huu pia unanisaidia kuelewa zaidi kuhusu chakula ninachokula na kuimarisha uhusiano wangu na mazingira. Kwa ujumla ukulima ni jambo la kufurahisha na la kujenga.